Chakula ninachopenda kula jioni kwa kawaida ni chakula aina ya madondo ambayo kwa kawaida huku Kenya tunaita Githeri kilichokaangwa vizuri. Kwa kawaida ni mchanga njiko wa mahindi na maharagwe lakini yaweza kuekwa kikaangwa vizuri yaweza kuongezwa wa viyazi na ukila ambacho kimekaangwa vizuri ni chakula kitamu mno.

Kipaombele kazini kwa mawasiliano ni utulivu. Kuhakikisha kwamba unadumisha utulivu, mnapowasiliana kazini ni jambo la muhimu sana. Kwa kuwa pale mnapowasiliana utulivu huhakikisha kwamba hamtakuwa na majibizano na pia unapata kuelewa na kusikiza kile ambacho mwenzako anasema na mkapata kujadiliana na kuelewana.

Mimi upenda kula wali kuliko ugali sabu wali ambao umepikuwa vizuri wa wali mtamu sana na pia wali unaeza ukaupika katika njia mingi Unaeza ukaupika ukiu umekaango Unaeza ukaupika ukiu umechemshu Unaeza ukaupika ukiu pilao na maramingi pia kwa maoni yangu miwana kwa ambao ugali umezidishiwa Sifa kupita kiasi na pia ugali maramingi unaupika tu katika mfumo moja ule ambao pia sangine latha huu uisha.

Kwa kupenda mimi ninapenda kahawa sana kuliko chai. Kahawa ni ni kitamu mno na mimi mara mingi mara moja kwa moja mimi huenda katika hoteli moja moja ili kunywa kahawa lakini huku Kenya kahawa pia ni bei kali mno kwa hivyo mara mingi kwa kawaida sisi hunywa chai sana. Sabu chai ni be bei rahisi na pia inapatikana sana huku Kenya.

Taka zangu kwa kawaida sizigawanyi, wale watu ambao uzigawanya ni wale watu ambao huja kuzichukua kutoka kwetu Lakini sisi kwa kawaida unapo zitupa, unazitupa tu pamoja taka kwa kawaida huwa sizigawanyi zangu zile ambazo hugawanywa ni zile labda ni zile Utapata mjini zimetengewa mahali pa kutupwa labda mjni Lakini zangu za nyumbani kwa kawaida huwa sizigawanyi.

Mashindano ambayo nimewahi kushiriki Kitambu kidogo nikiwa shuleni ni mashindano ya hisabati. Mashindano ya kielimu lakini mashindano haya mengine ya kukimbia ya kufanya vitu kama hivyo kuogelea hayo sijawahi kushiriki. Labda kitambu mara moja mashindano yale tu ya ya ya kujia ya kufurahia tu ya kukimbia Lakini mashindano ambayo nimeshiriki sana ni mashindano ya kielimu nilipokuwa shuleni mashindano ya hisabati, mashindano ya kiingireza na kathalika.

Habari hizi za habari maramingi mimi ninapata kutoka kwenye mitandao sana sana mtandao wa X ama Twitter Lakini pia saa zingine pia naweza nikapata mita habari zangu kutoka kwenye vyombo vya habari akina Citizen, KTN vyombo vya habari sana sana wakati wa matangazo jioni naweza pia nikapata habari huko sana sana Lakini sikuhizi maranyingi habari ninapata kutoka kwenye mitandao sana sana hasa mtandao wa x, mtandao wa instagram Napata kwamba habari nyingi sikuhizi Unazipata huko kwa hivyo hata hile zile habari ambazo unapata jioni kutoa kwenye televisheni ni vitu tu ambayo vinajirudia.

Wasilisho ninavyo elewa nadhani namaanishaa presentation katika kingereza.Kwangu mimi wasilisho sipendi sana lakini, mara moja au nyingine ni lazima aaa nawazo unawa si aaa wasilisha kitu kwa watu.Wasilisho ni lazima tu katika maisha ya binadamu kwa hivyo hata kama sipendi sana kufanya wasilisho ni lazima naifanya mara moja au nyingine.Lakini najua pia siku hizi kuna vyombo mingi vya vya vyombo vingi vya kufanya wasilisho.Unaeza ukatumia ile aaa powerpoint kwa hivyo s sikuizi pia ni rahisi kidogo kufanya wasilisho s Si kama kitambo ambavyo unge inge kubidi utengeneze vi karakasi vingi. Sikuizi ni rahisi kufanya wasilisho.

Mandhari nzuri ambayo nimeona ni mengi sana nimetembea kwingi huku nchini na huku kwetu mandhari ni mazuri unapoenda kule vijijini mandhari ni mazuri Nimejaribu kupanda milima wa kadhaa humu nimejaribu kuenda ile ambayo inaituwa hike nimepanda milima wa abadare huko mantdari ni mazuri unapoenda juu mandhari ni mazuri nimeenda katika mambuga za wanyama misitu kwa hivo mandhari nimeona na mzuri kadhaa huku nchini, naezasema kule ya abadare, kule vijijini, kule ambako, kuna ndege, ukiamka tu vizuri, unasikia mandhari ni mazuri, hewa ni safi, unafuraia sana.

Wakati wa jua kali huku hakuna vitu vingi vya kufanya ila tu kujikinga kutoka na jua hiyo. Na kwa sababu pia mimi sipendi kuogelea utapata kwamba wakati wa jua kali mara mingi mimi nitakaa tu ndani ya nyumba ili pia jua ikiwa kali sana nakaa ndani ya nyumba ama pia natoka naiyota jua hiyo. Lakini ya maramingi ni hayo tu kwa sababu sipendi kuogelea utapata kwamba wakati wa jua kali mimi niko tu ndani ya nyumba.

Kitu cha dhamani ambacho ninahifadhi kwa sasa sioni kama ninacho Sioni kama nina kitu kile cha dhamani ambacho naweza sema kwamba Ninakitunza ili kisije kikapotea ama kisi ama kinadhamani sana Ninakihifadhi sioni kama kunacho wakati huu sina kitu ambacho ninahifadhi cha dhamani.

Michezo ya ubao ninapenda kucheza. Mara mingi ninacheza wakati ambapo tumekutana na marafiki zangu ama wakati ambapo tunafamilia. Kwa hivyo ninapenda kucheza michezo kadhaa ya ubao. Mchezo ule ambao kidogo sijaufahamu sana ni michezo wa chess. Lakini michezo hii ingine, michezo kama monopoly, michezo kama draft, michezo hiyo mimi ninaielewa sana na ninapenda kucheza.

Vitisho vya mtandao, ninajilinda mara mingi kwa utapata kwamba zile password zangu ni zina nguvu sana zangu na alafu pia mimi ni mtu ambaye ninafahamu vitu vya mtandao, ninafahamu teknolojia sana Kwa hivyo vitisho vya mtandao, sidhani kuna vile ambavyo vinanitisha sana. Lakini pia ni kujilinda na pia mimi ni mtu wa kisiri sana ni ngumu upate kama mimi nimeji nika mtandaoni sana. Kwa hivo vitisho vya mtandao Ninajilinda kuakikishakisha kwamba security yangu hiko salama sana katika mtandao.

Baada ya siku ndefu mimi kupumzika kwangu maramingi ni kutazama cinema kwenye simu yangu ama kutazama vipindi fupifupi kwenye simu kwenye tiktok kwenye instagram ama pia kama nimechoka sana baada ya siku ndefu, labda utapata kwamba ninapumuzika kidogo kwa kulala, kupumuzika kidogo na kulala ili ni nikatulie. Lakini ya sinasina vitu vingi ambavyo mimi ufanya ni kulala ama niko tu kwenye simu niki tazama video moja mbili hapa.

Kitu ya muhimu sana katika maisha yangu kwa sasa naweza sema tu ni labda kupita katika shule upili nilipita vizuri sana na nika enda chuo kikuu vizuri. Lakini baada hapo sina matukio mengi ambayo naweza sema kwamba ni ya muhimu sana katika maisha yangu. Lakini niko chuo kikuu labda tukio ambalo ninangoja litakuwa la muhimu sana katika maisha yangu. Ni kuweza kufuzu kufanya ile graduation naona kama itakuwa tukio ya muhimu sana na kwa sababu nimekaa sana kabla sigefuzu lakini kwa sasa tukio ambalo nila muhimu sana naweza sema tu ni kumaliza chuo kumaliza shule ya upili.

Majira ninayoyapenda sana ni wakati wa masika, mimi ninafurahia sana wakati ambao kuna mvua mingi sababu wakati wa kiangazi, mimi sipendi vumbi hata kidogo Kwa hivyo, wakati ambapo kuna vumbi mingi, sipendi. Kwa hivyo, wakati wa masika, wakati kuna mvua, kuna matope matope hivyo hakuna vumbi, hata unapotoka nyumbani, unarudi jioni, kiatu tu, kiko sawa, labda matope kidogo chini Kukipanguza ni rahisi na kwa sababu sipendi kuoshaosha vitu Mimi ninapenda wakati ambapo hakuna vumbi hewa ni safi, mvua inaponyesha Hali ya hewa huwa safi sana na unaskia ni kama huko mazingira ni safi sana na wakati huo mimi ninapenda kufanya shughuli zangu shughuli za kawaida za kila siku na mvua kwanza inaponyesha jioni usingizi huwa mtamu sana. Kwa hivyo ninapenda wakati wa masika sana.

Mchezo ambao ningependa kujaribu sana sana ni ule mchezo wa DATS kupima uli ile sindano wa pale naona kama ni mchezo ambao sikumoja ningependa kujaribu na naona kama ni mchezo ambao ninaeza kuwa mchezaji mzuri katika mchezo huo kwa hivyo nikipata nafasi ninaona kama nitajaribu mchezo huo.

Ntandaoni video ni natazama sana sana kwenye TikTok, Instagram na pia kwenye YouTube. Mara mingi huko ndiyo mimi hutazama video fupi fupi wakati ambao sina shughuli ambazo ninafanya nimeingia kule na kutazama video fupi fupi kwa muda mrefu kwa sababu pia video hivyo zinaweza pia vika kuchanganya akili kwa hivyo mimi huvitazama sana.

Nchi ambayo siku moja ningependa kuitembelea ni nchi ya China. Nchi ya China natamani sana kuitembelea kwa sababu ninapenda maendeleo ambayo yanaendelea katika nchi hiyo, maendeleo ambayo ni ya kushtua na ni maendeleo ambayo huku nchi kwetu bado tuko mbali sana kufikia maendeleo hayo kama kuna mji ambao kule China mimi huona kwamba gari la moshi linapita ndani ya majumba. Kwa hivyo ni nchi ambayo ningependa sana kuitembelea na kuiona na ni nchi ambayo ina maendeleo sana ya kiteknolojia maendeleo ya kiteknolojia ni mengi sana kule na ni nchi ambayo ninapenda sana kuienda na ninapofikiria safari hiyo naona ni safari ndefu safari ambayo unaenda na ndege na mimi pia ninapenda sana kupanda ndege kwa hivyo nitafurahia sana kuenda safari hiyo na ni safari ambayo naona kama nitajawa na furaha sana.

Chakula ninachopenda ni chakula chenye ladha nzuri, chakula ambacho hakijaekwa tena vile spices mingi na tena sio kidogo, chakula ambacho kimpikwa kwa utaratibu, chakula ambacho ni kitamu, chakula ambacho kimewekwa vegetables mingi, chakula ambacho ni kitamu sana. Chakula ambacho ukila unasikia tu vizuri, tena si chakula ambacho tena kina utamu, chakula ambacho kimepikwa tu kwa haraka, napenda chakula ambacho kimepikwa vizuri, kimeiva vizuri, chakula ambacho ni kitamu, ndiyo.

Chakula cha haraka ninapenda pia mara moja moja, mimi hupenda kula chakula cha haraka kama kile vile kuku ambazo huuzwa na KFC, ni chakula ambacho ninapenda, ninapenda kula pizza mara moja moja pia ninapenda. Ni chakula ambacho ni vitamu hata kama havina afya mara moja moja pia ninapenda kuvila kwa sababu pia unafurahia.

Sipendi kuvaa kofia sana kwasababu pia mimi nina nywele nyingi. Kwa hivyo nikivaa kofia nywele yangu ambayo nimelea kwa mudamrefu haitaonekana. Kwa hivyo mimi ni wakati ambapo sina kofiaa, ndivyo wakati ambapo nina kaa vizuri. Kwa hivyo maramingi mimi sipendi kuvaa kofia. Nina penda tukukaa hivyo ili nikionyesha nywele yangu. Lakini ninauhakika kwamba wakati mmoja, wakati ambapo nitapoteza nywele, nitapenda kuvaa kofia wakati huo.

Msimu wa mwaka ambao ninaupenda sana, sana sana ni msimu wa krismasi, huwa ni msimu ambao mtu hupata wakati wa kupumzika, ni msimu ambao unafurahia na familia, ni msimu ambao ninaupenda sana, kwasabu ni msimu tu peke yake ambao mara mingi huku, napata kwamba unakutana familia yako, unapata mnafurahia pamoja, mnakula pamoja, ni msimu ambao mimi ninaupenda sana, msimu wa krismasi.

Kumbukumbu zangu za shule ni nyingi sana, nakumbuka wakati ambapo kuwa tunacheka na marafiki, wakati wa darasa, wakati unapigia kelele darasani, wakati ambapo pia unalala asubui darasani, wakati hapo mwalimu wanafunza pale mbele lakini unalala, ni kumbukumbu ambazo nikika hivi, ninafuraia sana, wakati ambapo pia walimu walikua wanatuchapa tena kidogo kule shuleni, pia ni kumbukumbu ambazo mimi hukumbuka, na nina kumbuka hata wakati ambapo kulikuwa na vitu shuleni Wakati ambapo kuna sherehe shuleni tulikuwa tunafuraia sana pale ambapo kuna michezo Kuna mashindano ya wimbo ni kumbukumbu ambazo wa mimi hukumbuka na ninafuraia sana.

Mimi ninapenda kuamka mapema. Maramingi mimi inapofika saa kumi na mbili asubuhi. Mimi nimesha amka. Lakini kulala maramingi silali mapema. Mimi ninapenda kukaa hadi kitu saa tano hivi saa sita usiku. Mimi bado nimeamka. Kwahivyo sipendi kulala mapema. Lakini kuamka maramingi mimi uamka mapema.

Vyakula vipya ninapenda kujaribu, nikipatana vyakula ambazo sijavionja, napenda kujaribu, kwa sababu pia huko ndio ndiko kuishi, ni vizuri pia sio pia unakula chakula kimoja, kutoko ukiwa mtoto hadi ukiwa, mkubwa, ukitembea mahali, upatane na vyakula ambavyo wale watu wanakula, ni mimi napenda kujaribu, nakuwa na, nisipokipenda ni sawa, nikikipenda ni sawa, napenda kujaribu sana vitu vipya, hasa vyakula.

Kazi za dharura kwanza sipendi vitu vya dharura Mimi ninapenda kufanya kitu ambacho nimejipanga nimepanga vile ambavyo nitafanya kazi hiyo Lakini pia sababu pia dharura inaeza ikatokea kazi ya dharura inapotokea ninajipanga mbio mbio Nahakikisha kwamba kazi hiyo ya lazima ifanyike kwa hivo Ninapanga vitu vyangu mbio mbio kama ni kitu ambacho naitajika kufanya Ninajaribu pia na ninafanya Atakama sipendi sana lakini nina panga natafta mtu labda wakunisaidia hivi ili nikaeze kufanya kazi hiyo mbio mbio kama ni kitu ambacho nafaa kufanya Natafta mara mingi natafta watu ambao watanisaidia ili nikaeze kufanya kazi hiyo ya dharura kwa haraka.

Mimi hujifunza mambo mapya kwa kutumia mtandao sana sana YouTube. Napoingia kule kuna mambo mingi sana ya kujifunza. Kwa hivyo mimi ninapotaka kujifunza jambo jipya, Ikiwa ni kitu ambacho ninataka kujua mara mingi. Utapata kwamba nitaingia kule, nitafute mtu ambaye anafunza vizuri na nijifunze kule. Imekuwa rahisi sana siku hizi kujifunza kitu kipya.

Kuishi siku moja bila teknolojia, kwa sasa ni ngumu sana. Sababu teknolojia pia si simu pekee yake, hata nikisema kwamba ninaweka simu chini labda niwe nina kazi nyingi ambayo nafanya ili niweze kuishi bila teknolojia. Lakini mara mingi utapata kwamba wakati huu, katika maisha ya sasa hata hiyo kazi ambayo ninataka kufanya, bado itahitaji teknolojia. Kwa hivyo kuishi bila teknolojia kwa saa hii, labda niwe nimelala. Labda nishinde nimelala usiku mzima siku hivyo siku nzima ambao naishi bila teknolojia niwe nimelala Ndio ili niweze kuishi bila teknolojia.

Kuhimiza ushirikiano katika timu, mara mingi ili kuweza kuhimiza ushirikiano katika timu yote ni kuwapa kupa timu hiyo malengo, malengo ambayo wakiafikia kama kama timu wataweza kupata zawadi fulani labda. Kwasababu ukiwapa malengo ambayo lazima wayafikie kama timu kama ni kuuza wanataka wafikishe kiwango fulani cha uuzaji Ukiwapa malengo ambayo anaitaji timu kufikisha kwa pamoja ili wapate zawadi fulani Basi unapata kwamba unahimiza ushirikiano katika timu hiyo.

Kwa sasa sina saa sijavaa saa yoyote, lakini ninadhani ni kwa sababu sijapata hela ya kununua sana. Nilikuwa na saa mudafulani lakini nikaibika, lakini mimi ninapenda kuvaa saa, ninapenda kuhisi nina kitu mkononi. Kwa hivyo labda, kwa nikipata hela hivi kidogo, naeza nikanunua saa, ninapenda kuvaa saa.

Chakula ambacho ninakipenda zaidi, mimi napenda vyakula vingi, lakini nikijaribu kutafuta chakula ambacho ninakipenda zaidi, naeza nikasema kwamba mimi ninapenda nyama sana. Nyama ya haina yoyote iwe ni nyama ya nguruwe, nyama ya kondoo iwe ni nyama ya ngombe, napenda nyama sana. Kwa hivyo chakula chochote ambacho tu kina nyama mahali, mimi ninapenda sana chakula hicho.

Kujenga mahusiano na wafanya kazi wengine, mimi ni mtu ambaye nikiwa pamoja na wafanya kazi wengine, mimi huwa na hadithi mingi sana, mimi ni napenda, nikiongea na watu utapata kwamba wanacheka, mimi ni mtu ambaye ni mcheshi sana ukinijua, mimi ni mtu ambaye nikiwa pamoja na wale wafanya kazi wengine, wapata kwamba tunaongelea mambo ya kila siku, ama mambo ya mzaha mzaha hivi, tunataniana hivi, utapata kwamba tunajenga uhusiano, na nina uhusiano mzuri sana, na wafanya kazi wenzangu.

Kumbukumbu ya ututoni ambayo ninakumbuka sana tuseme ni wakati nilipokuwa nikicheza na marafiki zangu nikiwa mdogo ilikuwa mchezo wa mchezo wa kujificha mchezo wa kujificha na mmoja anafunga macho wengine wanajificha ni mchezo ambao tulikuwa tunaupenda sana na tulikuwa tunacheza na wengine wangejificha sana ungetumia kama saa mbili hivi kuwatafuta kwa hivyo ni mchezo ambao ninakumbuka na wakati ambao pia Tulikuwa tumefurahia sana ni siku hiyo unajua tena mtu akiwa mtoto hakuna vitu ambavyo anafikiria vingi si kama wakati huu Kwa hivyo ni kumbukumbu ambayo ni maalumu, ni kumbukumbu maalumu ni kumbukumbu ambayo unakumbuka wakati ambao ulikuwa hauna fikra nyingi wakati ambao ulikuwa tu umefurahia kama mtoto yaani ninahisi pia nime nahisi nimefurahia nikikumbuka mambo hayo.

Timu ya mbali ambayo labla inaitajika nifanye kazi nayo mara mingi tunafanya kazi kwa kutumia mtandao hasa mtandao wa whatsapp ama ikiitajika pia tuonane tunatumia bado mtandao tunapigiana ile video call ambao pia tunapata kuzungumza lakini mara mingi natumia WhatsApp na kazi mingi ambayo mi ufanya mi ufanya na timu ya mbali watu ambao hata hatupatani lakini kazi inaeza pia kuendelea bado.

Mimi nilizaliwa na kukua katika mji mji wa eldoret ni mji ambao uko katika nchi hii yetu ya Kenya na ni mji ambao sio mkubwa sana lakini ni mji mzuri sana ni mji ambao una watu wote una jamii zote ni mji ambao ukikuwa kule unakuwa kama umetangamana mkiwa wengi na na kufurahia sana mambo mazuri ya utotoni nina mambo mingi sana wale watoto ambao tulikuwa tunacheza nao ya watoto wa jamii mbali mbali ulipata kwamba mimi ninaeza kusikia lugha kadha kidogo naeza pata nasikia lugha yetu ya kikuyu nikiwa kule naeza kusikia lugha ya kikalenjin kwa sababu ndiyo wengi kule naeza nikasikia lugha nyingine labda ya kiluhya hivi lakini utapata kwamba kukulia kule kulinisaidia sana kwansababu ni mahali ambapo watu ni wengi nani mji maalum kwa sulababu kama sahi ni mji maalumu kwa sababu mji ambao, rais wa nchi ya Kenya, alizaliwa kule kwa hivyo ninarudi huko maramingi, maramingi mimi hurudi huko, ninatembea, nifanya kazi kidogo alafu ninatoka kidogo, lakini mimi hurudi huko sana.

Vifaa vyangu mimi husafisha mara nyingi wakati wote ambapo sasisho limitokea ya kwamba vifaa vyangu viko kwa wakati ambao unafaa kama ni vifaa vinapaswa kusafisha mimi huakikisha kwamba zimesasishwa hili pia vieze kufanya kazi vizuri.

Chakula ambacho ninakipenda zaidi, nilisema kwamba ni nyama, mimi napenda chakula chochote ambacho kina nyama, napenda nyama sana. Iwe ni nyama ya nguruwe, iwe ni nyama ya kondoo, iwe ni nyama ya ng'ombe, iwe hata ni nyama ya sungura, mimi ninapenda nyama sana. Na chakula ambacho kimepikwa vizuri, nyama iwe ni nyama choma kama ni ya kukaangwa, bora imekaangwa vizuri, imewekwa ladha vizuri imewekwa vitu kama virutubisho, kama imewekwa kama chumvi hivi chumvi vizuri imewekwa kama masala hivi, vitu tamu tamu ni mimi napenda nyama sana Chakula chochote ambacho kimepikwa kamoja na nyama mimi nitakila ni chakula ambacho time nimekila kutoka nikiwa mdogo sana ni chakula ambacho watu wa jamii yangu wanaipenda ni chakula ambacho nilianza kukila kutoka nikiwa mdogo kutoka nilipopata meno hivi ni chakula ambacho nimekipenda sana ni chakula ambacho nilipata wazazi wangu wakila na wakikipenda na mimi pia ninakipenda Mara mwisho nilikikula ni jana jana usiku nilikila kwa hivyo ni chakula mbacho mimi ukila sana sana sana.

Ushauri ambao ninge mpa mtu ambaya naanza kazi ni kwamba unatia bidi katika kazi hiyo na unayipenda kazi yako. Mambo ipenda kazi yako, kazi yako unayifanya kwa bidi, hata kama kazi yenyewe si yako ni kazi ambao umeandikwa. Kifanya kazi yako kwa bidi na uipende kazi yako, la la nao kazi pia itabarikiwa pia na kazi inapokuwa nawe pia unakuwa. Kazi ambao unafanya inapo endelea kukua kubwa na wewe pia kama mfanya kazi unaendelea pia kukua.

Mafunzo ya kazi ambayo yame nisaidia zaidi ni kule kujua kuzungumza na watu, kule kujua kumshawishi mtu anunue bidhaa ambayo unataka kumuuzia ni kitu ambayo nimejua na ni jambo ambalo limenisaidia sana ata katika huku nje. Kuweza kumshawishi mtu kuweza kumshawishi na kuweza kuzungumunza na watu kwa kuwa watu ndiyo pesa watu ambao unakutana nao huku nje watu ndiyo pesa kwa hivyo mimi kujua kuzungumuza na kweza kumshawishi mtu anunue kitu ni jambo ambalo lime nisaidia zaidi.

Ndiyo mimi hutoa sadaka mimi ninapoenda kanisani mimi hutoa sadaka na kama kuna michango labda michango ya rafiki ambaye amefiwa Mimi huhakisha kwamba pia ninatoa kwa sababu iyo siku moja pia huwezi ukajua kama pia ata wewe unaeza ukawa na mahali ambapo unahitaji mchango Kwa hivo pia mimi huhakisha kwamba, marafiki zangu, ama watu wa karibu, anapohitaji mchango, mimi huhakisha kwamba kama ni nayo, nitatoa, kama sina, sitatoa, sasawa pia na sadaka kama ni nayo, nitatoa, kama sina, sitatoa.

Mimi ninapenda kupika, aswa kama ninapika chakula ambacho, si chakula cha watu wengi, chakula ambacho ni cha watu wachache, lakini kama ni kupika chakula ambacho kitaliwa na watu wengi, sipendi huona ni kama ninahukumiwa chakula kinapoiva kwa hivyo sipendi, kupika chakula cha watu wengi, lakini chakula ambacho kinakuliwa na watu wachache, ninapenda kupika.

Kama ni kazi ambao haitaji watu wengi, mimi ni napenda kufanya peke yangu. Nahisi kwamba mimi ni nafanya kazi vizuri nikiwa peke yangu. Lakini kama ni kazi ambao pia, sababu kuna kazi pia ambazo haziezi zikafanyika kwa peke yako, ni sawa nitakubali nitafanya na wengine. Lakini kazi ndogondogo kazi ambazo mkiwa wengi ni kufanya tu kazi isiendelee mimi sipendi hivo napenda kufanya peke yangu. Lakini kama kazi yenyewe inaitaji watu wengi, basi ni sawa tufanye na wengine.

Mimi sina ati ile siku ama ule wakati ambao ninapenda kuenda madukani. Madukani ninaenda wakati wowote wakati ambapo ninahitaji kitu chochote. Kwa hivyo sina ati ule muda ambao ninaweza sema ninapenda kuenda madukani ama ile siku ambayo ninapenda kuenda madukani. Napohitaji kitu ni kukimbia tu madukani. Huku kwetu madukani, maduka ni mengi. Kwa hivyo si lazima ati unaenda mbali kuenda madukani, maduka yako kila mahali. Kwa hivyo ukihitaji tu kitu ni kukimbia tu madukani.

Bahari, bahari nimewai kuiona mara moja. Mara moja wakati ambapo nilikuwa nimeenda kule Mombasa, nilipata kuona bahari. Mara moja ni kitambo kidogo ni mwaka elfu mbili kuminatano. Kwa hivyo ni kitambo kidogo lakini nimewahi kuiona bahari na nikaogelea kwenye bahari na nikatembea kule kwenye bahari ni bahari Indian Ocean. Ndio bahari ambayo iko Kenya na iyo ndiyo bahari ambayo nimewahi kuiona.

Mimi ninapenda kuandika kwa computers, sipendi kuandika na mkono kabisa sababu pia nilikuambia mimi ni mtu ambaye ninapenda teknolojia kwa hivyo nikipata jambo ambalo linakuja kuraisisha vitu, ninafadhalisha kutumia kifaa hicho Kwa hivyo mimi ninapenda kuandika kwa computer, kuandika kwa mkono saizi, nini kupoteza mda pia Kwa kama kuna kitu ambacho kinaeza kusaidia kurahisisha kazi yako ya kuandika, tumia kitu hicho Kwa hivyo mimi napenda kuandika kwa kompyuta.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu, mimi sitizami mpira wa kikapu sana lakini mchezaji ambaye anajulikana sana katika mpira wa kikapu na ambaye pia mimi namjua ni mchezaji anayeitwa Lebron James ni mchezaji ambaye sifa zake zimevuma sana katika mchezaji wa mpira wa kikapu na nini sitizami sana mchezo wa kikampira kikapu kwa hivyo Siwezi nikasema nimeona akicheza lakini ninapoingia kwenye mtandao video na patana na video zake akicheza na ni mchezaji mzuri na ni mchezaji ya ambaye unafurahiya unapoona ata video fupi fupi ya kicheza ni mchezaji ya ambaye unafuraiya kumchezama.

Kitu ambacho ninapenda kufanya na familia yangu maramingi ni kuketi chini tu na kuongea zile ya hadithi zile ya hadithi ambazo hata wazazi wanawapea zile ya hadithi za kitambo zile vitu ambavyo walikua nafanya wakiwa wadogo ni vitu ambavyo kuchekesha na ni vitu ambavyo pia mimi ninapenda kusikiza na kule kuongea tu pia unapata kwamba mkizungumza Labda mcheze mchezo kama mchezo wa kadi hivi michezo ya bodi, michezo ya ubao ni mnafurahia sana na unapata kwamba mnafurahia pamoja na familia.

Kinywaji ni nacho kipenda zaidi ni kahawa. Mimi ninapenda kahawa sana. haSa ile kahawa nye upe white coffee ni kahawa ambayo ninapenda sana. Na ni kahawa ambayo mimi uenda nikitembea katika mikahawa. Nikijaribu kuangalia ni nani wanajua kuipika zaidi. Ni kahawa ni kinywaji ambacho ninapenda sana. Wakati ambapo nimekunywa, nimekinywa maramingi. Mimi nikipata wakati mimi upenda kuenda. Kama ni narafiki naenda na ye pale, tunaketi, tukizungumza, tukinywa kahawa na ni kinywaji ambacho ni nakipenda mtu ambaye alinieleza kuhusu kinywaji hiki, siezi ni kakumbuka ni nani Lakini ni kinywaji ambacho ni mekijua tu kutoka kitambo na labda tusemenaeza ni kasema kwa mba labda iliponza kutembea kukinywa kwenye mikahawa Labda ni babangu alinionyesha lakini ni kinywaji ambacho ni kinywaji cha kawaida ni kinywaji ambapo kina kunyiwa huku na kawaida na ni kinywaji ambapo baada kukinywa nasikia vizuri sana ni kinywaji ambapo ni kitamu ambapo kinywaji ambapo hata utosheki na ni kinywaji pia ambacho ni kina kupanguvu Yani ni stimulant kina kupanguvu na ni kinywaji kizuri.

Mimi ninapenda rangi nyeusi, rangi nyeusi mimi ninaipenda kwa sababu kwanza ni rangi yangu na ni rangi ambayo huendana na ni rangi pia ya, ni rangi nzuri sana, ata ukiangalia vio zile nguo ambazo mimi huvaa mara mingi mimi huva rangi nyeusi, yaani rangi ambayo pia hukaa "official" na inakaa, rangi ambayo pia inanguvu, ni rangi ambayo inanguvu, Rangi ambayo unapoona rangi nyeusi unajua ni rangi ya kutisha. Kwa hivyo mimi napenda rangi nyeusi sana.

Mimi ninapenda chakula chenye mafuta, lakini pia si chenye mafuta mengi, mafuta iliweko kwa kiasi, mafuta ambayo kusabia chakula ambacho hakina mafuta, si zani pia ni kitamu, ni chakula ambacho kina latha, lakini chakula kilichowekwa mafuta kwa kiasi, mafuta ambayo si mengi, mafuta ambayo si machache, mafuta tu ya le, kile kiwango ambacho kinafaa ni, chakula ambacho mimi nakipenda zaidi.

Ndiyo, mimi hutumia video kwa mawasiliano yangu. Hasa katika mikutano, mimi utumia video kwa katika kuwasiliana. Katika mikutano, utapata kwamba mimi ninatumia video. Katika mikutano ya siku hizi, kwanza mara mingi utapata mikutano. Watu hawaendi kukutana, haina aja ya kulipa nauli mingi. Kwenda kukutana, unatumia tu video na mnafanya mawaasiliano ya haraka.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kwamba kila mtu ana njia yake, kila mtu ana njia ambaye ananaifuata. Kwa hivyo utapata kwamba hata kama wewe unaona kama umeachwa nyuma kidogo, kila mtu ana njia yake, wengine labda wanafika kule haraka, wewe labda una njia yako, lakini mwishowe kila mtu atafika tu. Kwa hivyo usiwaangalie wengine sana unafuata njia yako na utafika, utafika.